Najihisi vizuri kusubiri kwenye mstari kwa sababu utapata semu ambapo wanatoa huduma mbali mbali watu wakiwa wengi mkiweza kukaa kwenye mstari basi mtaudumiwa haraka ukilinganisha na pale ambapo kila mtu anagombea kueza kuhudumiwa wa kwanza. Inachukua muda mwingi kuweza kufanya hivyo, hivyo inakua sio raisi kupata huduma sahihi kwa wakati sahihi Lakini pale ambapo mnaweza kupanga mstari, inakua ni rahisi kila mmoja kuhudumiwa kutokana na muda ambao alikuwa amekuja na mambo yanakua yanaweza kwenda haraka.

Kitu ninachofanya kuweza kulinda mazingira ni kuhakikisha ya kwamba naweza kuhifadhi taka zangu ambazo nimeweza kuzitumia katika mifuko ya plastiki na kisha kuziweka katika ndoo na kuzifunika vizuri. Pia njia nyingine ya kuweza kuhakikisha natunza mazingira, ni pale ambapo nimeweza kutumia kitu, kama nipo njiani au barabarani, kama ni mfuko wa plastiki au chakula chochota ambacho nimeweza kukula, basi yale mafungishio au vikaratasi nahakikisha nimevitunza vizuri na kuenda kuvitupa nyumbani ili nisiweze kuchafua mazingira. Na pale pia ninapokutana na mifuko ya plastiki ama chupa, pia huweza kuziokota, ili zisiweze kuleta madhara baadaye, niweze kuzihifadhi na niweze kuzitupa katika sehemu ambazo zinahitajika. Kwa njia hiyo naweza kutunza mazingira ambayo yananizunguka na kuweza kuyafanya yawe salama kwa matumizi ya watu wengine pia.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumbani, kwa sababu nisehemu ambapo naweza kupumzika pale ambapo nimekua nimechoka bila kuweza kusumbuliwa na mtu yoyote. Nikiwa pale chumbani naweza nikafanya shughuli zangu za faragha bila mtu yote kuja kunisumbua kama kuweza kulala, kusoma, kupumzika au pia pale ninapokuwa na marafiki zangu na kuna watu sebuleni, basi napenda kuwaleta chumbani kwangu ili tuweze kuwa na muda wa faragha na kati yetu sisi wawili au watatu tukiwa pale chumbani hua najihisi vizuri nikiwa chumbani kwa sababu nikile chumba ambacho sishiriki na mtu mwingine yoyote bali ni mimi peke yangu hivo inaeza kunipa amani na furaha kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye anaeza kunisumbua, na pia naweza nikawa na faragha yangu bila kuweza kumbugudhi mtu yoyote mahali popote alipo ndani ya nyumba.

Pale tunapoweza kukamilisha jambo kazini kama timu, basi huwa tunapenda kusherehekea kwa njia tofauti tofauti. Cha kwanza tunaeza tukajumuika ili kueza kupata chakula cha mchana pamoja, ama kama sio chakula cha mchana, basi ni chakula cha jioni, tunaweza kukaa pamoja, kula, kunywa na kueza kusherekea. Kwa njia nyingine ya kueza kusherehekea mafanikio ya timu ni kwa kuweza kupeana zawadi. Pale kila mtu anapokuwa amaweza kutimiza lengo lake pale kazini. Hivo ndo njia ambao tunaeweza kusherekea mafanikio yatimu.

Huwa ni nadra sana kuweza kupokea barua pepe kwa siku kwa sababu mara nyingi huwa tunatumia jumbe fupi za meseji au labda kupigiana simu ili kueza kupitisha ujumbe kutoka kwa mtu mmoja au nyingine. Lakini naweza nikapokea maramoja au mara mbili kwa siku ujumbe pepe pale ambapo naweza nikatumiwa na wateja risiti au ujumbe ambao wangeweza kutaka kunijulisha.

Swali linauliza, je unapenda maua. Ndiyo, napendelea maua kwa sababu maua yanafanya sehemu ziwe zionekane vizuri, ziwe na mvuto, ziwe na harufu nzuri, na pia yanapendeza machoni pale unapoyaangalia. Ua ninalolipenda sana ni ua la waridi kwa sababu linanukia vizuri, linarangi nzuri za aina tofauti tofauti, kuna nyekundu, kuna nyeupe na pale mtu anapoeza kukupa maua, huwa unafurahia sana kwa sababu inaonyesha ni jinsi gani amekupa thamani katika maisha yako.

Kuna njia tofauti za kueza kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu ya kwanza ni kueza kutumiana jumbe fupi za meseji kwa kupitia simu kama tupombali na pale inapoeza kuchukua mda kujibiwa basi inapendelea kupigia simu hili waweze kupokea muda huo na tuweze kuwasiliana. Kama ni mambo ya binafsi au mambo ya nayousu ofisi Basi tunaeza kuwasiliana kwa njia pepe Kwa sababu hiyo inaweza kueka rekodi ya mawasiliano yaliyotokea baina ya watu wawili wanaofanya kazi sehemu moja.

Jinsi ninavyoweza kusherekea sikukuu ni pale ambapo ninaweza kukutana na ndugu, jamaa na marafiki, tuweze kukaa pamoja ili tuweze kula na kucheka pamoja. Tukiwa pamoja, tunakua tunaweza kufurahi na kueza kufanya mambo mengi kwa sababu muda mara nyingi huwa hauturusu kueza kukutana. Kwa hivyo njia nzuri ya kuweza kusherekea sikukuu, nipale ambapo tunakutana na ndugu, jamaa na marafiki, kuweza kula, kunywa na kucheka tukiwa pamoja.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza, ni kupiga picha, a kwa sababu siku hizi kumekua na sherehe nyingi sana na watu wanaweza kuweka kumbukumbu zao. Kwa hivyo ukiweza kupiga picha inakua ni rahisi sana kwako kuweza kupata kazi, ili kuweza kusaidia watu kuweka kumbukumbu kwa mambo muhimu na yenye thamani ambayo wamejiwekea katika maisha yao. Ndiyo nimesha jaribu kuweza kujifunza ujuzi huo na umeeza kunisaidia kwa njia moja au nyingine, e kuweza kutengeneza fedha kidogo ambazo zimeeza kunisukuma katika maisha. Wakati mzuri wa kuweza kufanya hii kazi ni wakati ambapo kuna sherehe tofauti tofauti kama mwezi wa kumi na mbili hau mwezi wa Disemba, kwa sababu watu wengi wanafanya matukio makubwa kama harusi, kipindi hicho. Kwa hivo kipindi hicho kinakuwa na pesa nyingi na hivyo uweze kujifundisha kupiga picha na itanisaidia vizuri.

Chaneli au mfereji wa TV unaofuatwa sana ni TV ya Citizen kwa sababu ina maudhui mazuri ya kufundisha ambayo yanaelimisha pia na pia unaendana na wakati ukiangalia jinsi wanavyoweza kurusha vipindi vyao. Vipindi vyao ni vya hali ya juu, vinavutia, vinashawishi mtu kueza kuangalia runinga kwa sababu wametumia teknolojia ya juu kueza kurusha vipindi vyao. Hivyo napenda kutumia mfereji au chaneli ya citizen kueza kuangalia mambo mengi. Na pia habari zao ni za ukweli na uhakika kwa sababu wanatumia nguvu nyingi na hela nyingi kuweza kupata habari zao kwa uhakika.

Huwa napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuweza kujumuika na familia marafiki hau wakati mwingine peke yangu. Inategemea na wakati ulivo. Sherehe yangu ya kuzaliwa ambao naeza kukumbuka ni pale nilipokuwa natimiza miaka 24 kwa sababu ndugu jamaa na marafiki waliweza kujikusanya pamoja na kuniweza kunitenginezea sherehe ndogo iliokua na keki pamoja na vyakula vitamu. Sikuweza kujua kama sherehe hiyo inafanyika kwa hivyo nilivyofika nyumbani na kupata watu wamejaa nilifurahi sana. Chakula ambacho napenda kukila siku hiyo ni pilau, pamoja pia nakula keki ambayo inanifuraisha sana. Pia naweza kupokea zawadi ya aina tofauti tofauti kama fedha au vile vitu ambavo navipenda. Kwa wale marafiki ndugu na jamaa wanajua vitu gani navyoweza kuvipenda na hivyo wanaweza kunipa vizawadi sahihi.

Napenda paka kwa sababu paka unaeza ukakaa naye ndani ya nyumba na anaweza kukusaidia kushika wale wadudu au wanyama wanaokaa ndani ya nyumba ambao wanaleta bughdha kama panya au mijusi. Na pia nampenda paka kwa sababu wanaupendo unaweza ukakaa naye karibu na asikubughudhi yeye akishiba kazi yake ni kulala na hawezi kufanya kitu kingine chochote kibaya. Na pia pale ambapo kuna kuwa na mnyama kama nyoka, paka anaeza kukusaidia kuweza kumdhibiti.

Swali linauliza, je umewai kwenda kwenye maonyesho ya sana. Ndio, nimewai kwenda kwenye maonyesho ya sana. Pale ambapo niliweza kwenda kuona uchoraji, wapicha, kutoka kwa wasaani. Lilikuwa ni jambo nzuri na lakufurahisha kwa sababu mtu unaona ujuzi wake katika utunzi, wapicha mbali mbali ambazo zipo kichwani na kuziweka katika karatasi na kuonyesha uhalisia. Kwa kweli nilifurahia sana jambo hilo na ningetamani kuweza kurudi tena hili niweze kuona vipaji tofauti tofauti vya watu katika uchoraji wa mambo tofauti tofauti katika jamii.

Napenda kutoa sadaka na pia anapenda kutoa michango kwa sababu kila kitu kina nafasi yake katika wakati wake. Pale unapoenda kanisani au unapokuwa katika nyumba za ibada basi unashauriwa uweze kutoa sadaka kama tulivyogizwa katika vitabu vya dini. Na pia michango unaeza kuitoa pale ambapo mtu alio karibu yako au mtu yoyote anaweza kuhitaji msaada wa kifedha. Basi unaeza kumchangia hela au unaeza kumchangia kimawazo au njia yoyote ile ambao unaeza katoa mchango wako. Siwezi kuchanganya sadaka na michango kwa hivyo natoa kila kitu kwa mpangilio na kwa wakati wake sahihi.

Huwa nasafisha vifaa vyangu mara moja kwa siku au kama ni vile vikubwa au vina matumizi ya kila siku huwa nahakikisha nasafisha mara moja kwa wiki. Hii ni kuhakikisha ya kwamba vifaa haviwezi kupata uchafu vinaweza kuwa imara na kuweza kudumu kwa mda mrefu na pia nikiweza kuvisafisha hivyo mara kwa mara huwa nahakikisha ya kwamba vinakuwa visafi vinaweza kunilinda kuweza kutokana kupata magonjwa. Mbali mbali ambayo yanaweza kusababishwa na uchafu kuweza kukaa katika vifaa hivyo.

Sijaweza kujifunza kupiga gita, lakini kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninapenda muziki, naweza kupenda kuchukua fursa hii, ili niweze kujifunza kupiga gitaa. Kwa sababu, mtu ambaye anapiga gitaa, anafurahisha sana, na pale ambapo mtu anaeza kutaka kuimba, basi inakuwa rahisi kwa sababu tayari anakuwa anapata muongozo. Ningeweza kupenda kujifunza kupiga gita hapo mbeleni ili na mimi niweze kueza kuimba.

Napendelea kuvaa shati kwa sababu inakua ni rahisi kutunza, ni raisi kuosha na ni raisi kuendana na nguo yote ambayo mtu anataka kuvaa ukilinganisha na tisheti ambayo lazima mtu awe anavaa kama anavaa nguo za ofisini au nguo rasmi. Shati linakupa uhuru wakueza kufanya jambo lolote lile kwa sababu ni rahisi sana na halikushiki mwili ukilinganisha na tisheti.

Huwa najihuisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu inaonyesha jinsi gani ninaweza kufanya kazi zangu kwa weledi au kama kuna sehemu yoyote naweza kukosea basi tathmini za kazi zitaweza kunifanya niweze kujirekebisha na kuweza kufanya mambo yakiwa sahihi. Pale ambapo kuna kuwa hakuna tathmini ya kazi, basi mtu hanakuwa, hayupo makini sana katika kutimiza wajibu wake pale kazini. Napenda tathmini za kazi kwa sababu zinanifanya niweze kuwa katika mstari, pali ninapoweza kufanya kazi na niweze kufanya kazi katika hali iliopo sahihi na inayo hitajika.

Napenda kuenda sinema maramoja kwa mwezi ili niweze kuangalia zile sinema ambazo zimeweza kutoka na zimeweza kunifurahisha. Kwa hivyo nimeweza kujitolea kutoka maramoja kwa mwezi kuenda kujumuika na watu wengine sehemu tofauti tofauti ambazo sinema zinaweza kuonyeshwa ili niweze kuangalia vile vitu ambavo vinaendelea katika ulimuengu wa sanaa kwa njia ya sinema.

Kila ninapoamka asubuhi nahakikisha ya kwamba, nimeamka na nikaenda chooni na hapo nikaanza kuosha uso na baadae nikarudi, nikavaa nguo zangu za mazoezi na kuenda kufiga mazoezi kwa muda wa lisaa limoja ama masaa mawili. Nitakaporudi basi nitahakikisha ya kwamba nimeoga na kuwa msafi na baada ya hapo basi nitaenda kupika kiamshakinywa na kunywa na kujitarisha kuenda kazini. Hiyo ndo ratiba yangu ninayofanya kila siku asubuhi ninapoamka.

Ndio napenda kwenda pwani kwa sababu pale pwani kuna kuwa na hali ya hewa nzuri na upepo mzuri na pia ile hali ya kuweza kukanyaga mchanga na kuweza kuona bahari inanifurahisha. Na pia pwani kuna vyakula vizuri na tamanduni nzuri ambazo zinaweza kufurahisha. Kwa hivyo napendelea kuenda puwani.

Njia ninayotumia kuanza mradi mpya wa kazi ni kuweza kutatua tatizo ambalo nimeweza kuliona ambayo inapelekea mimi kuanzisha mradi huo. Pia njia nyingine ambayo nitaweza kutumia ni kueka pesa pembeni za kuweza kunisaidia kuweza kutengeneza mradi huo. Njia ya tatu ya ambao naeza kutumia kuanza mradi ni kuweza kutafuta watalamu ambao wanaeza kuelewa mradi huo na kueza kuweka katika ramani ili tuweze kufanya kazi vizuri.

Huwa nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutokueka vitu ambavyo havihitajiki kueka mtandaoni naweka tu vile vitu ambavyo hata mimi najisikia amani kuviweka ambavyo havitaweza kuniletea matatizo au mijadala kutoka kwa watu. Na pia sio lazima niweke kila kitu naweka vitu vichache na pia kuna hiyo njia ya kueza kuthibiti wale watu ambao wanaweza kukutana na mambo yako mtandaoni nimeweza kufanya hivyo ili nisiweze kuwa na kila mtu ambaye ni rafiki ambaye anajua maisha yako.

Napenda kuongea kwa sababu inanifanya naweza kufanya kusema vitu vingi kwa wakati mmoja ukilinganisha na kuandika ambayo inachukua mda mwingi na pia nikiweza kuongea naweza nikaongea na watu wengi kwa wakati mmoja ukilinganisha na kuandika ambapo itabidi umemwandikia kila mtu kituchake kwa wakati mmoja ambayo inakua ningumu na inachukua muda mwingi ukilinganisha na kuongea.

Huwa napanga kazi zangu kwa kuweza kuziandika chini katika kitabu ama daftari kwa njia hiyo inaweza kunisaidia kuweza kujua ni kipi kinatakiwa kufanyiwa kwanza na kipi kinatakiwa kufanyiwa mwisho. Hivyo inaweza kunisaidia kupanga muda wangu mzuri wa kuweza kufanya kazi kwa ufasi na utaratibu mzuri ambao utanisaidia kufanya kazi kwa haraka.

Pale ninapokuwa na msongo wa kazi, basi mimi huweza kuwaomba wafanya kazi wenzangu, waweze kunisaidia kwa sababu kazi zinakua nyingi kwa upande wangu, hivo waweze kuchukua sehemu ya kazi na waweze kunisaidia kufanya hivyo. Pale ninaposhindwa, basi mimi humambia mkuu wangu wa kazi, aweze kunisaidia, jinsi gani tunaweza kufanya kazi hiyo kwa wakati mzuri na wakati sahihi na kwa haraka. Na mara nyingi huwa napata sululuhisho wa msongo wa kazi.

Kazi ambayo nafanya ni kuawudumia wateja kwa kuawuzia bidha tofauti tofauti. Nilichagua kazi hii kwa sababu nilijipata napenda kuongelesha watu na naweza kutatua tatizo. Hivyo nikajipata katika kazi ya uuzaji na kueza kukutana na wateja kila siku. Napenda sana kutatua matatizo ya wateja na pale wanaposema asante kwamba shida zao zimetatuliwa. Basi mimi huwa nafurahi changamoto ambao nakutana nayo ni pale ambapo naweza kukutana na mteja ambaye ni mgumu kuelewa au ambaye ni msumbufu Kitu ambacho ningeweza kubadilisha katika kazi yangu ni kutoa wale wateja ambao ni wasumbufu Kwa sababu inakua inachukua muda mrefu kuweza kuwaitimizia maitaji yao hivyo inachosha akili.

Muda wangu wabure hua natumia kupumzika nyumbani kama sina kazi ya kufanya Lakini pia muda hua naweza kutumia kuweza kusoma vitabu na magazeti au kuangalia televisheni au runinga hiyo inaeza kunipa pia maelezo au mtu kujua vitu ambavo vinaeza kuendelea duniani na nchini Mara nyingine pia napenda kujumuika na ndugu jamaa na marafiki ili tuweze kubadilishana mawazo.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipoweza kupata kazi yangu ya kwanza kwa sababu nilianza kujitegemea bila kuomba pesa kwa wazazi au kwa ndugu jamaa na marafiki. Ni tukio ambalo lilinifurahisha sana na sitaweza kulisahau kwa sababu niliweza kuanza maisha yangu binafsi na kuweza kufanya vitu ambavyo navitaka kwa uhuru bila kumshirikisha mtu yoyote.

Ndiyo, nimeweza kupata nafasi ya kutembelea ziwa na mto. Ziwa linakuwa ni kubwa zaidi kuliko mto na imebeba mambo mengi kama uvuvi, utalii na kuogelea kwa sababu inamaji mengi na imeweza kubeba, imeweza kuzunguka sehemu tofauti tofauti au nchi tofauti tofauti. Ukilinganisha na mto ambao unapatikana semu ndogo ya eneo na mambo madogo yanaeza kufanyika hapo kama kuweza kufua, kuogelea na kupumzika.

Sehemu ambapo nimeweza kusafiri na palikuwa pazuri ni katika ufuo wa bahari kwa sababu niliweza kukutana na maji mengi ya chumvi ambayo yalikuwa na rangi nzuri ya kuvutia. Pamoja pia na mchanga ulikuwa mweupe na ulikuwa mlaini na ulikuwa pia unafurahisha. Pia sehemu hiyo niliweza kukutana na watalii tofauti tofauti na pia kukutana na tumaduni tofauti tofauti pia na vyakula tofauti ambavyo vilikuwa vinafurahisha.

Ndiyo, napenda kuhifadhi kitu cha thamani kwa sababu kwanza kinanipa kumbu kumbu ya jinsi gani niliweza kukipata. Namba pili, kinaweza kunisaidia baadae kama ninaeza kuhitaji fedha, hivo naeza nikakiuza au naweza nikampa mtu waweze kukishika. Anisaidia na fedha, niweze kutatua tatizo langu na pale nitakapo pata hiyo fedha, niweze kurudisha na niweze kuchukua kitu changu cha thamani.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa nahakikisha ya kwamba, nimeweza kusoma kitabu, kurasa tano au kumi, ili niweze kujua, e vitu gani vilivyoweza u kuandika katika kitabu hicho, niweze kupata maarifa ya zaidi, na pia kitu kingine nnachofanya kabla ya kulala, ni kuweza kuhakikisha ya kwamba nimeosha mwili wangu pamoja na uso, ili nitakapoenda kulala niwe msafi, na pia cha mwisho ninachofanya kabla ya kulala ni kusali na kuweza kumshukuru mungu kwa ajili ya siku ilivyokuwa na hapo basi ninaeza kuenda kulala kwa utulivu.

Napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa ni mazuri kwa afya ya binadamu, yanaweza kumfanya mtu asikie vizuri, yanaweza kumpa mtu vitamini mwilini, pia yana mafuta ambayo ya nasaidia katika mwili ili kuweza kutoa joto. Napenda kunywa maziwa kwa njia tofauti, naweza nikanywa maziwa yakiwa hivyo, au naweza pia nikachemshia chai na nikanywa.

Mazoezi ninayopenda kufanya kila siku ni kukimbia, pamoja na kutembea. Ni mchezo ambao ninapenda kuufanya kila siku kwa sababu inanisaidia kuweza kupunguza kilo mwilini na pia inaweza kunisaidia kusafisha akili kwa sababu pale ninapoweza kufanya hivyo akili yangu huwa imetulia na kuna kitu kingine chochote ambacho ninafikiria. Huwa nafanya mazoezi haya mara tatu au tano kwa wiki inategemea na jinsi wiki itakavyokuwa. Napenda kufanya mazoezi haya asubuhi sana kuanzia saa kumi na mbili hadi saa moja au mwisho saa mbili. Huwa najiisi vizuri pale ninapotoka kufanya mazoezi kwa sababu mwili unakua umeweza kujinyosha vizuri. Na hivyo unanifanya niweze kusikia ni mwepesi na ninaweza nikafanya vitu kwa uharaka zaidi ukilinganisha na pale ambapo nakuwa sijafanya mazoezi.

Rangi ninayopenda katika ukuta wa chumba ni rangi nyeupe kwa sababu inasaidia kuona kila kitu ndani ya chumba na inafanya pia chumba kionekane kikubwa na pia rangi ya ukuta wa chumba ukiwa nyeupe inaeza kufanya chumba chako kiingiane na rangi nyingine yoyote ya mapazia, mashuka au viti ambavyo mtu anakuwa ameweka.

Mimi hushugulikia wateja kwa kuweza kuwapa huduma nzuri na sahihi ambayo wanaitaji. Naweza pia kuatatulia matatizo yao ambayo yanakuwa yamewaleta pale kazini ili waweze kusaidiwa. Na pia naweza kuwasikiliza na kuweza kuwapa suluhisho kwa yale mambo ambayo wanayahitaji na ambayo yameweza kuyaleta pale kazini kwetu.

Hapana siishi mahali ambako nimezaliwa kwa sababu nimezaliwa mji mwingine na kuweza kwenda kufanya kazi au kusoma katika mji mwingine. Hiyo imeweza kunisaidia kuweza kubadilisha mazingira yangu na kuweza kutengeneza marafiki, jamaa, tofauti na wale ambao nimezoea sehemu ambapo nimezaliwa.

Mahali ninapoishi ni mahali ninapopapenda sana kwa sababu ni nyumba kubwa ambayo inaweza kunitosheleza mimi pamoja na familia yangu. Mazingira yake yapo vizuri ni mazingira tulivu ambayo hayana kelele na hayana pia watu wengi kwa hivyo tupo wachache. Nimeweza kuishi mahali hapa karibia miaka miwili sasa na ni mahali ambapo ninapapenda sana. Napenda eneo hili kwa sababu ni safi, halina watu wengi na pia usalama wake upo juu mtu yeyote anaeza kuhishi na hakuna mtu ambaye atakaweza kumbugudhi.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu inanitoa katika eneo lile la kuzoea vyakula vya kila siku ambavyo tumekua tukikula tukila hivyo vyakula vipya vinaeza pia kukufundisha tamaduni mpya za watu tofauti kwa sababu kila tamaduni inachakula chake kinachopendelea napenda kujaribu vyakula vipya ili niweze kujifundisha mambo mapya zaidi ya yale ninayoyajua.

Ndiyo ni mewahi kulima. Ukulima ndo kitu ambacho tunategemea sana hili kuweza kupata chakula. Nimeweza kulima mboga mboga, nje ya bustani, hapo wambako ni meweka vitungu, nyanya, pamoja na mboga mboga za majani, ambazo zinatusaidia katika matumizi ya kila siku. Pia katika ukulima mkubwa ni meweza kulima mahindi ambayo yana tusaidia ili kuweza kupata unga na pia kueza kupika ya kula vingine tufauti tufauti minavoweza kutumia mahindi.

Napendelea kucheza ngoma kwa sababu ni mchezo wa kitamaduni, hivyo unafurahisha na pia mtu anasikia burudani, pale anapoweza kusikiliza ngoma ambayo inamfuraisha na hivyo inaweza kumfanya aweze kunyanyuka na weza kucheza pamoja na wengine. Ni kitu ambacho napendelea kufanya pale ambapo najumuika na ndugu, jamaa na marafiki.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kucheza pamoja na kukaa pamoja na marafiki zangu, ili tuweze kujadiliana mambo tofauti na kuweza kubadilishana mawazo. Kwa sababu, wakati huo ndio naweza kujua vitu gani vinaendelea na kuweza kupata mbinu mpya za kuweza kuendelea na maisha.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha kuimba kwa sababu sauti yangu haiwezi kufanya hivyo na pia sina kumbukumbu nzuri ya kueza kushika nyimbo ili niweze kuimba baadae kwa ufasaha na kwa mtiririko. Ni kipaji ambacho nigeweza kutamani kuwanacho kwa hivyo nitaweza kujitahidi kujifundisha hadi niweze kujua.

Nimeweza kuzaliwa kwenye mji ambao unaitwa Migori. Ni mji ambao unajishughulisha na kuweza kutoa dhahabu katika mchanga. Ni mambo mazuri sana nakumbuka ambao tulikuwa tunaeza kufanya katika mji uo. Kwa sababu ni mji ambao umeweza kunikutanisha na ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Ni mji ambao unavutia. Ni mji ambao hali ya hewa ni nzuri na naipenda sana. Naweza kurudi katika mji uo kila baada ya mwaka mmoja kwa sababu nilienda katika mji mwingine tofauti.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu, inaweza kunisaidia kujua, jinsi giani watu wanaweza kunifikiria, na jinsi giani naweza kujitathmini na kurekebisha, pale panapo hitajika kurekebishika, na pia kuweza kuongeza juhudi, pale ambapo panaweza kuwa, pamepungua. Hivyo, nimeweza kupendelea kusoma maoni mtandaoni na kueza kuyafanyia kazi. Na kama ni maoni mabaya, basi naweza kuyapuza.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuweza tu kuhishi maisha bila kuangalia mtu mwingine anafikiria jambo gani kukuhusu. Kwa sababu ukianza kuweka mawazo ya jinsi watu wanafikiria kukuhusu, utashindwa kufanya mambo yako muhimu katika maisha yako na ukiangalia kwa uhalisia hakuna mtu anaejali bali kila mtu anaishi maisha yake.

Anafanya marafiki wapya kwa njia tofauti, inategemea na mazingira ambayo tumekutana. Kama tumeweza kukutana sehemu ambapo hatujuani, basi tutaweza kusalimiana na pale tutaweza kubadilishana namba za simu ili tuweze kuwasiliana baadae. Na hii itatokana na kama tumeweza kuelewana na tunaweza kuongea lugha ambayo inaeleweka kati yetu sisi wawili au zaidi.

Napenda kusimamia kwa sababu hapo nitakikisha ya kwamba vitu vinaenda kama nina vyopenda na mtu anafanya kazi kwa weledi na wakati sahihi. Ukilinganisha na kusimamiwa, inaeza ikanipa mawazo mengi kwa sababu naweza nishindwe kufanya kazi kwa weledi zaidi.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao kwa sababu mambo mengi ya naweko kwenye tovuti au kwenye mtandao ya kijamii kama Facebook, Instagram ama Twitter na mambo mengine pia uneweza kuyapata TikTok. Hii hivyo inaweza kukusaidia kujifundisha mambo mapya. Pia njia nyingine ya kuweza kujifundisha mambo mapya ni kuweza kuongea na watu tofauti mambo tofauti pia yanayohusu vitu tofauti. Hivyo uneza kujifundisha vitu vipya kwa kupitia hapo.

Zana za dijitali ninazotumia kila siku ni mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook ama Twitter au TikTok kwa sababu hizo ndizo hizo dhana ambazo zinatumiwa na watu wengi kwa wakati huu. Ukilinganisha na zana za dhamani. Hivyo hizo ndio zana ninazopenda kuzitumia za digitali.

Jinsi ninavyofanya kuboresha michakato ya kazi ni kuweza kusoma zaidi ili kuweza kujua vitu gani vipya ambavyo vimeweza kuingia ambavyo tunaeza kuviweka katika kazi ili kufanya kazi yetu iwe rahisi. Njia nyingine ni kuweza kuchukua mawazo kutoka kwa wafanya kazi wengine pamoja na wakubwa ili kuboresha zaidi michakato yetu ya kazi.

Ndio, napenda kupigia picha kwa sababu inanipa kumbukumbu ya mambo ambayo yamefanyika zamani na pia ya nitaweza kuonyesha watu jinsi nilivyokuwa na mambo ambayo nimeweza kuyafanya na jinsi nilivyokuwa zamani. Usipoweza kupiga picha, unakuwa umepoteza kumbukumbu zako za maisha.

Ndiyo ninapenda kukimbia, lakini humbali mfupi. Na kukimbia kunaweza kunisaidia kuniongezea, a mazoezi mwilini, kuweza kupunguza mafuta mwilini na pia kunaweza kuchangamsha akili yangu kwa sababu, pale ninapoweza kukumbia, hakuna kitu kingine chochote ambacho naweza kukifikiria, zaidi ya kile nnachoeza kukifanya kwa wakati hiwo.

Binafsi ninawathamini kazini ni pale ambapo ninaweza kupata bonasi au kuweza kuongezewa mshahara kwa sababu inaendelea kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuweza kuongeza nguvu zaidi ili kuweza kuwahudumia wateja na waweze kufurahia na mimi pia niweze kufurahia kwa sababu na kuwa nimeweza kujiongezea kipato.

Ninapo kuwa na marafiki zangu, ninapenda kupiga gumzo, au tunapenda kucheza michezo tofauti kama kamari ama kucheza kadi ama pia tunapenda kuenda sehemu tofauti tofauti ambazo hatujawahi kufika. Hivo kuweza kutufanya kujua mazingira mapya na kuweza kukutana na watu wapya katika.

Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia kwa sababu biolojia inaweza kuelezea jinsi mwili wa binadamu ulivyo na kuweza kujitambua zaidi kutokana na yale mabadiliko ambayo tunakutana nayo kadri umri unavyozidi kuenda. Kwa hivyo somo langu ni biolojia kwa sababu pia inaeza kukusaidia kujua jinsi gani mambo katika mwili au akili na tumbo vinaeza kufanyika.

Majira ninayo ya penda ni majira ya masika kwa sababu katika majira hayo tunaweza tukafanya mambo mengi kama ukulima kwa sababu tunategemea sana vyakula. Hivyo mvua ikinyesha, tuneza tukapanda, tuneza tukapalilia, na tupia tuneza tukavuna, mazawa ambayo ya takuja kutusaidia, pale tutapoitaji, kulachakula, na pia inaweza kutusaidia na maji yanayo tusaidia kila siku katika matumizi ya nyumbani.

Ndiyo napendelea kujaribu teknolojia mpya kwa sababu ulimwengu tuliokwepo sahivi ni ulimwengu watanda utandawazi na teknolojia. Hivyo pale unaposhindwa kujaribu teknolojia mpya unakuwa unajivuta nyuma kutokana na maendeleo. Napenda kujaribu teknolojia mpya ili niweze kujua mambo gani mazuri ambayo tumeweza kuekewa ndani ya teknolojia hiyo na ni jinsi gani yataweza kuninufaisha mimi kama mtu binafsi.

Huwa nashambulia mabadiliko kazini kwa kuweza na mimi pia kujibadilisha kwa sababu pali unaposhindwa kujibadilisha basi utashindwa kufanya kazi yako kwa wasa na kwa bidii. Na pia ninaposhindwa kufanya mabadiliko hayo uwa na muomba mtu aweze kunielekeza ili niweze kuelewa zaidi mabadiliko hayo yanahusu nini na niweze kuyashika kwa kasi na kuendelea nayo.

Ndogo niliweza kushiriki katika mashindano, tofauti tofauti, ikiwemo kukimbia, kuruka kamba na kucheza mpira. Ingawa sina kumbukumbu nzuri, lakini niliweza kufanya hivo nikiwa mtoto na pia niliweza kuibuka kuwa mshindi. Ni kitu ambacho naweza kutamani kukifanya sasa hivi nikiwa mkubwa, nikiweza kupata nafasi na watu sahihi wakueza.

Uzoefu wakushangaza ambao nimewahi kupata ni kusomea jinsia kuhudumia wateja. Hiyo niliweza kufanya kozi hiyo nikiwa kanisani na nikapaswa kupewa cheti ambacho kinaweza kunisaidia hadi muda huu kuweza kufanya kazi yangu kwa ufasihi na nasaha zaidi.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kuweza kuenda kanisani na kuweza kujiunga na waumini wenzangu kwa kuimba na kucheza na kumshukuru mungu kwa kuweza kutuvusha mwaka salama na kwa kuweza kutupigania kwa yale yote yaliyofanyika mwaka uliopita.

Mi napenda kupika chakula ambacho watu wanaweza kufurahi kula, mfano, wali, nyama, ndizi, samaki, au hata ugali, kwa sababu pale watu wanapokula chakula kizuri huwa wanafurahi moyoni. Ivo mimi napenda kupika chakula ki.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya mchanga pale mvua inaponyesha. Huwa napenda harufu hiyo kwa sababu huwa inanivutia na inanifanya niweze tamani kula mchanga huo kwa sababu mchanga unakuwa na unyevunyevu na unatamanisha sana ukilinganisha na pale ambapo unakuwa umekauka. Kwa hivyo mvua ikinyesha na mchanga iweze kupigwa na maji harufu hiyo kuwa inanifuraisha sana moyoni na natamani iendelee kuwa hivyo ili na mimi niweze kufaidika.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu mazingira ya nyumbani lazima yawe mazuri, yawe masafi na yawe ya kuvutia. Kwa hivyo pale unapoweza kufanya kazi nyumbani, unaweza kutengeneza mazingira hayo. Na pia inaweza kukusaidia kutayarisha vitu kama chakula na mambo mingine yote yanayohitajika kufanyika nyumbani.

Jinsi ninaweweza kushugulikia madhaifu kazini ni kujaribu, kujua nguvu yangu ipo wapi na kueza kushugulikia hivo na zile vitu ambavyo siwezi kufanya basi naweza kumuomba rafiki yangu au mfanya kazi mwenzangu ambaye tupo naye hapo kazini aweze kunisaidia na kueza kufunikia hayo madhaifu yangu.

Jinsi ninavyoweza kuimiza ushirikiano katika timu ni kuambia umuhimu wa kufanya kazi pamoja kama wanachama, hiyo inaweza kusaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa uweledi zaidi. Ukiwambia sababu hizo basi, wanaweza kuona umuhimu wake na wanaweza kuona faida yake na kuweza kutua ushirikiano katika timu.

Nchi ambayo ningependela kutembelea ni Afrika kusini kwa sababu ni nchi ambayo ipo Afrika lakini ina maendoleo mengi kushinda nchi zingine zozote ningependa kujua ni vipi waliweza kufanikisha hivo na wakawa tofauti na nchi zingine zozote za Afrika.

Ndiyo, nimeweza kufanya kazi ya kujitolea katika vituo vya kuweza kusaidia watu ambao hawajiwezi na ni wazee. Iyo iliweza kunipa nguvu na kuweza kunitia moyo ya kwamba hawa watu wanaitaji upendo na wanaitaji kusaidiwa. Na sio kila kitu kinahitaji kulipwa hela, bali mungu ataweza kukulipa mwenyewe.

Ikifika mida ya jioni, huwa naweza kutembea, kutoka kazini, hadi nyumbani, ambapo ni kuanzia saa kumi na mbili, hadi saa moja usiku, na nikishaa fika hapo, basi huwa napenda kufanya kazi zangu za nyumbani, mfano kupika, ama labda kujipanga na kazi za kesho, na ikifika muda wa saa tatu, basi naweza kuenda kuoga, ili niweze kujiandaa kulala. Basi nakuanga na furaha wakati wa jioni kwa sababu unakua ni muda wangu kwa kufanya mapumzi.

Wakati wa furaha huwa najifurahisha kuweza kula chakula kizuri na kitamu ambacho kinanifurahisha roho, mfano wa chakula hicho ni kama nyama au samaki au tumbo kwa sababu mimi furaha yangu huja na kupata chakula kizuri. Na pia naweza kujumuika na marafiki pamoja na wa ndugu ili kuweza kusherekea furaha niliyokuepo nayo.

Mandhari mazuri ambao ni mewahi kuona ni mandhari yaliojaa bustani na maua mazuri na rangi ya kijani kibichi. Kwani mandhari hayo ya nafuraisha macho na pia ukiwa katika eneo hilo unasikia ata hali yaewa ikiwa tofauti kuna hali ya hewa nzuri ambayo inakufanya ujisikie vizuri.

Nakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwaonyesha upendo na kuwaonyesha mazingira ya hapo kazini yalivyo na pia kwa kuweza kuwaeleza sheria na masharti ya hapo kazini ili wasiweze kufanya makosa kwa kutokujua. Njia hiyo huwa inanisaidia sana kuwafanya wafanya kazi wajihisi waposehemu sahihi ya kuweza kufanya kazi zao.

Napenda kulima bustani kwa sababu ukiwa na bustani yako unaweza ukapata vitu vidogo kama mboga, nyanya na vitunguu katika bustani yako na hivyo itaweza kukupunguzia gharama za kuenda sokoni kununua hayo mahitaji madogo ambayo ni ya kila siku na yanaweza kukugharimu fedha nyingi kufanya hivyo.

Kwa kuwa sijelewa swali vizuri kwa hii wevosina maoni kuhusu wasilisho. Sijui wasilisho ni nini na niweze kutuo maoni yapi ambayo ya naweza kujibu swali hili kwa ufasaha. Labda, mnaweza mkalezelezea zaidi kuhusu hili neno wasilisho ni nini na jinsi gani naweza nikajielezea zaidi kulihusu.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo niko nayo ni pale umeme ulipokuwa umekatika na sikuwa na simu na hivyo nikashindwa kuona kwa sababu kulikuwa na giza totoro na nilikuwa njiani kuelekea nyumbani hivyo mazingira yalikuwa yanaogofya sana kwa sababu sikuwa najua nitakutana na watu wa aina gani njiani.

Kumbu kumbu ya utotoni niliyo kuepo nayo, ni pale tulipokuwa tunaweza kuenda michezo au kuenda safari za mbali pamoja na marafiki zangu. Hivyo tulikuwa tunaweza kufanya mambo ambayo wazazi hawangekua wanaweza kujua. Nilikuwa pamoja na rafiki zangu ambaye sasa hivi siwezi kukumbuka sehemu alipo. Tuliweza kucheza mchezo mmoja wa hatari na niliporudi nyumbani. Niliulizwa kwa nini nilikuwa nimeumia nikadanganya ya kwamba nilianguka wakati ni mchezo hatari nilikuwa nimecheza huo mchezo ulikuwa ni hatari sana ambao ungeweza kuhatarisha maisha yangu hivyo ni kitu ambacho siwezi kutaka kiweze kijirudia tena.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni pochi ya mkononi ambao niliweza kutumiwa kama siku ya krismasi. Pamoja na ujumbe mzuri ambao nilikuwa nimeandikiwa kwenye kadi. Hiyo zawadi ilinifurahisha sana kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza ndani ya muda mrefu kuweza kupokea zawadi yeyote kutoka kwa mtu ninayue mjua.

Huwa nashughulikia muda wa mwisho kwa kuweza kujipanga na vitu ambavyo natakiwa kuvifanya siku ambayo inafuata na pia natumia muda wa mwisho kupumzika vizuri ili siku inayofuata niweze kuwa na nguvu ya kuweza kufanya mambo vizuri bila kuwa na bugdha yoyote.

Michezo ninayopenda kutazama, moja ikiwa ni riadha kwa sababu hiyo ndo michezo ambayo nchi yetu inafanya vizuri sana, pale ambapo tunaona wana michezo wetu wanapotia juhudi na nguvu katika kuliwakilisha taifa ili liweze kunyakua medali. Huwa ni michezo ambao unanifurahisha kwa sababu asilimia tisini huwa tunachukua medali hizo na zinaweza kuliinua taifa letu katika nchi za watu nyingine.

Mara nyingi mimi hucheza na wafanya kazi wenzangu kwa sababu hao ndio watu ambao huwa natumia muda mwingi nikiwa pamoja na wawo. Wananisaidia kufanya mambo tofauti tofauti. Hivyo inakua rahisi kucheza na wao kila siku ukileganisha na watu wengine.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pale mnapoweza kushirikiana au kufanya kazi kwa pamoja na wafanya kazi wenzako. Hiyo inasaidia kazi kuenda haraka na kufanya kazi nyingi kwa wakati mchache. Lakini pale ambapo kuna kuwa hakuna ushirikiano kazi huwa inajivuruta na hivyo kufanya mazingira ya kazi kuwa sio rafiki au sio mazuri.

Sijawahi kufanya yoga na sina ujuzi wa hicho ni nini, lakini ni kitu ambacho naweza nikaangalia kwenye mtandao kujua ni nini ili niweze pia kufanya kitu kama hicho. Niweze kujua manufaa yake ni nini katika mwili ili pia na mimi iweze kunisaidia. Nitachukua muda ili niweze kusoma zaidi, kuhusu yoga na mimi nione kama inanifaa ili niweze kuifanya.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na nilifurahi sana kwa sababu niliweza kukutana na wasanii ambao ninawapenda na kuwajali na waliweza kunitumbuiza na kuweza kuangalia jinsi gani wanafanya mambo yao. Ilikuwa ni jambo la kufurahisha na ni jambo la kumbukumbu ambalo sitawai kusahau.

Napendelea kula chakula kisicho na mafuta kwa sababu mafuta sio mazuri katika mwili wa binadamu, inaleta madhara tofauti kama ikiwa ugonjwa wa moyo, presha na magonjwa mengine tofauti. Napenda kula chakula kisicho kua na mafuta kwa sababu kinakua na ladha nzuri na pia kinamanufaa katika afya ya mwili wangu.

Mara nyingi wikendi huwa napenda kujiunga pamoja na ndugu jamaa na marafiki ilikuweza kufanya mambo tofauti yanayoweza kujenga jamii ama yanayoweza kutufuraisha. Na pia tunaweza tukacheza michezo mbalimbali au kuenda sehemu mbalimbali kuona mazingira ya tofauti na yale ambayo tumezoea kuishi.

Ninapenda kutazama michezo kwa sababu mimi sina nguvu ya kucheza na kucheza inachukua muda mwingi na muda huo huwa sina. Kwa hivo napenda kutazama michezo kwa kupitia runinga au simu za mikononi au kuenda kiwanjani ilikuweza kuona jinsi gani watu wanafanya michezo.

Napenda kucheza mchezo wa kukimbia mbio fupi kwa sababu inachukua muda mfupi na pia inakufanya unamaliza haraka. Mchezo huo huwa unanisaidia kuweza kukutana na watu wengine tofauti ambao pia wanashiriki katika mchezo huo na hivo inaweza kunisaidia kutengeneza marafiki wapya ambao naweza kuwahitaji baadae.

Mafanikio niliyoweza kuyapata kazini ni pamoja na kuweza kujiendeleza kima somo ili niweze kutoa huduma zaidi kwa wafanya kazi na pia nimeweza kupandishwa cheo cha kueza kuhumia wafanya kazi moja kwa moja pamoja na wafanya biashara.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa ndio imebeba maisha ya kila siku ya mwananchi. Usipoweza kuzungumza siasa basi utashindwa kueleza kuhusu maendeleo ambayo yanatakiwa yafanyike katika jamii yako na hivyo itazorotesha uchumi wa jamii yako kwa sababu siasa ndo imebeba hadi uchumi.

Ningeweza kutaka kufika mbali katika kazi yangu kwa kuhakikisha ya kwamba tumeweza kufungua matawi tofauti tofauti sehemu tofauti ili kuweza kusogeza huduma karibu na wateja. Hiyo ndo itakua imeweza kunifuraisha na kueza kutimiza ndoto zangu za kufika mbali kikazi.

Napenda kuwa na mahali pa utulivu ambapo hakuna kelele, hiyo inasaidia mtu kuweza kukaa na fikra zake na kueza kutengeneza malengo yake vizuri bila kueza kusumbuliwa na mtu au kitu chochote kile. Kwa sababu ukiwa kwenye mazingira ambayo yako na kelele, basi mtu unashindwa kufikiria vizuri na unashindwa kufanya kazi yako kwa weledi na ufasaha.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuweza kuandika chini vitu ambavo naitaji kufanya katikati ya wiki au mwisho wa wiki na mwanzo wa wiki. Hii inanisaidia kuweka malengo ambayo ni muhimu juu na kuweza kushughulikiwa kwanza na yale ambayo sio muhimu kuwa ya mwisho. Na iyo inanisaidia kuweza kuweka rekodi nzuri ya jinsi ya kufanya kazi zangu na kuweza kuzipangilia kwa ufasaha.

Kitu ambacho ni kiupaombele kazini katika mawasiliano ni kuhakikisha ya kwamba, mteje amehudumiwa wa kwanza na amekabidhiwa kila kitu kama anavyohitaji ili mawasiliano yaweze kuwa rahisi. Na pale simu zinapopigwa au zinaposhikwa basi waweze kuwasiliana vizuri na waweze kuelewana.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema hii inaweza kunisaidia kuweza kufanya vitu vyangu kwa wakati mzuri bila haraka ili niweze kufanya kila kitu kwa sahihi. Nikiweza kuamka kuchelewa basi nashindwa kufanya mambo haya na inakua imeharibu siku mzima kwa sababu mambo yanakuwa hayaendi kama tulivokuwa tumejipanga.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuweza kumfurahisha kila mtu ambaye yupo katika maisha yangu au naweza kumhudumia kwa njia moja au nyingine lakini hilo haliwezekani kwa sababu kila mtu ana matamanio tofauti na mimi siwezi kufanya kila kitu kwa kila mtu ili aweze kufurahia.

Ninaweka neno siri salama kwa kuweza kuweka pasiwadi ambayo mimi peke yake ninaweza kuijua na hamna mtu mwngine yoyote ambayo anaweza kuipata pasiwadi hiyo ili kuweza kuingia katika neno siri yangu. Hiyo imeweza kunisaidia sana ili niweze kuwa salama.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi. Kwa sababu harufu hiyo inanifanya huwa najisikia vizuri, pale ninapoweza kuisikia. Ni harufu ambayo siwezi kuipata kila siku kwa sababu maua siyo rahisi kuyapata, lakini pale ambapo nayapata huwa nafurahia na huwa nayaweka karibu sana na pua yangu ili yaweze kunifurahisha.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuwa na fedha nyingi ambazo zitaweza kunisaidia kuweza kutimiza mahitaji yangu na pia niweze kuwasaidia wale wasiojiweza ili niweze kuleza tabasamu katika mioyo yao. Ndoto yangu kubwa nyingine ni kuweza kuwa mfanya biashara mkubwa hiyo itaweza kunisaidia kuweza kupata hizo hela ambazo nazitamani.

Napendelea kunyoa kwa sababu ukivaa ndevu, inaleta uchafu na inaweza ikashikwa na jasho hivo kusababisha mtu kunuka. Pale unaponyoa unaonekana upo maridadi na unaonekana mtanashati hivyo unaweza ukavutia watu kueza kukusogelea karibu na kueza kutaka kujihusisha na wewe kwa sababu ya ule usafi uliokwepo nao. Unakuwa umeweza kujitunza vizuri kwa kuweza kuwa na nywele fupi au ndevu zisizoonekana.

Ndiyo napenda asali, napenda kuitumia katika chai au niweke katika mkate. Asali ina afya na inavirutubwisho mwilini, hivyo napenda kuitumia mara nyingi sana. Na pia naweza kuitumia kuipaka katika kidonda, pale ambapo nakuwa nimeungua, inachukua kama dawa na inaweza kusaidia kupunguza maumivu.

Kitu cha kwanza naweza kuona nikitazama nje ni bustani ya maua ambao nimeweza kupanda na pia bustani ya mboga mboga pamoja na vitunguu ndio naweza kuona nje ni mandhari mazuri sana kwa sababu yanavutia yanapendeza na ni kitu ambacho nimechukua muda kuweza kukitengeneza.

Ninapenda kupanda milima kwa sababu inakupa changamoto ya ustahi milivu na uvumilivu na pale unapokuwa mejuekea malengo ya kueza kufika pale juu, basi unakuwa umetimiza malengo yako na umekuwa umejiwekea nidhamu ya kuweza kufanya jambo hilo. Kupanda milima kuna furahisha kwa sababu unakuwa na watu wengi na hivyo wanaweza kukupa changamoto.

Matunda ninayo ya penda ni matikiti maji kwa sababu ni matunda ya siyo kuwa na msimu, ya napatika na msimu wote na hivyo upatika na jiwake ni rahisi. Pia ni matunda ambao ya na maji mengi hivyo ya nasaidia mwilini kueza kuupa mwili maji ya kutosha.

Hapana sipendelei kucheza michezo ya video kwa sababu huo muda wa kukaa chini na kuweza kucheza michezo hiyo unakuwa haupatikani. Na pia michezo hiyo ya video ni ghali sana hivyo siuna uwezo wakueza kununua hizo michezo na kuweza kuicheza. Na mimi naona pia hiyo michezo mingi huwa inachezwa na wanaume kuliko wanawake.

Muziki ninaopenda ni mziki ya asili kwa sababu inakuwa imebeba historia ya mambo ambayo yaliweza kutufanyikia kipindi ambacho hatukuwa tumezaliwa. Mziki hiyo ni mizuri inafurahisha na pia kuicheza ni rahisi ukilinganisha na muziki mingine ya sasa ambayo inakuwa hayana maadili na hayana fundisho kwa jamii.

Timu kubwa ya mchezo ambayo inafata na watu wengi ni timu ya Arsenal na Manchester ambapo zipo uko ughaibuni. Watu wengi sana wanafatilia michezo yao, hata pale wanapokua wanacheza basi vilabu au sehemu zozote zinaponyesha mchezo hii hufurika na watu wengi na kuweza kuwashangilia.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuendesha gari Kwa sababu nikiuimarisha ujuzi huo utaweza kunisaidia kuweza kupeleka vitu sehemu tofauti tofauti na pia mimi inaweza kunisaidia kunitoa kutoka sehemu moja au nyingine bila kuwa na wasiwasi wowote.

Ninapenda kuenda madukani pale ninapoona uhitaji kwa sababu madukani tunaweza kununua vitu mbali mbali. Ninaweza kuenda madukani leo asubui kuenda kununua vitu vya kuchukua nayo chai ama pia niweze kuenda dukani kuenda kununua nguo na vitu vingine vya matumizi binafsi.

Simu yangu huwa inatumika sana kwa ajili ya kufanya matangazo kwa ajili ya biashara na pia kuweza kuwasiliana na wateja pamoja na wafanyakazi wenzangu ili kuweza kupeana matukio na mambo tofauti tofauti ambayo yanaeza kutokea kazini au yanaeza kutokea katika mazingira yetu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya hisabati kwa sababu imeweza kunifanya, kuweza kujua kueka rekodi na kueza kupiga hesabu vizuri hili kujuweza kupata faida na msingi wa biashara. Somo hilo limueza kunisaidia sana na ningeweza kuendelea kulifanya zaidi hapo mbeleni.

Ndiyo napenda kula chakula kitamu kwa sababu ukila chakula kitamu Huwa inafurahisha moyo na pia unasikia vizuri, hauna haja ya kuweza kula chakula kibaya wakati uneza kupata chakula kizuri na kitamu, ukila chakula kizuri na kitamu pia inaongeza afya mwilini hivyo nashauri watu waweze kula chakula kitamu.

Malengo ni ambayo ninayo ya muda mrefu kazini ni kuweza kufanya kazi kwa uwaledi, ili niweze kutoka hatua moja, hadi hatua ingine ya cheo. Na pia niweze kuchukua nafasi hiyo, kuweza kurudi darasani na kuweza kusoma mambo ya ziada yanayo husiana na kazi yangu. Ili kuweza kutoa huduma nzuri na kuweza kuwa muelewa katika kazi yangu zaidi.

Nguvu zangu kazini ni zi pale ambapo naweza kufanya kazi, tukiwa wengi bila kulalamika kwa sababu naleta nguvu kazi katika timu yetu. Na pia nguvu kazi kazini ni pale ambapo naweza kufanya kazi kwa haraka bila kuchoka. Nguvu kazi kazini nyingine ni kueza kutua ushirikiano kwa watanya kazi wenzangu, hivo kueza kufanya kazi kwa ukubwa.

Napendelea mfumo wa simu hambao ni rahisi kutumia, usioleta changamoto na usiokuwa na teknolojia nyingi ambazo zitamuhitaji mtu kuweza kusoma ziada hili kuweza kutumia mfumo huo. Mfumo ambao ni rahisi kutumia ni ule mfumo ambao hauhitaji mambo mengi ni kuenda tu moja kwa moja nakuweza kutumia mfumo huo.

Najilinda kwa kuwafuta wale wambao wananitolea vitisho mtandaoni na pia njia nyingine ya kuweza kukujilinda na vitisho vya mtandaoni ni kuwepukana na wale watu ambao hiyo ndio nitabia yao ya kuweza kutishia watu au kuwa ripoti na akaunti zao kuweza kufungwa.

Timu yangu ya mpira ninayoipenda ni Manchester United kwa sababu ni timu ambao nimeweza kuhishabikia. Chopa nipo mtoto hadi sasa hivi nimekua mkubwa. Wameweza kuvunja rekodi nyingi na kuweza kufunga magoli mengi sana na hivyo kuweza kutupa burudani sisi kama wapenzi wa timu hiyo.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu inaweza kukinga na baridi au pale na wanyama kunapokuwa na sehemu yenye mbu wengi na pia inakutoa vizuri, inakupa muonekano mzuri, ukilinganisha na sketi ambayo inaeza ikakuaibisha pale ambapo unakuwa umekaa.

Programu ya simu ambayo natumia kila siku ni programu ya Facebook, Instagram na TikTok kwa sababu programu hizo zineweza kunisaidia kufanya matangazo na pia kuweza kupata habari mbali mbali ambazo zinaweza zikatokea kila siku. Hizo ndizo programu ambazo naweza kuzitumia kila siku.

Programu ambalo naeza kuzitumia mara nyingi ni Instagram, Facebook na TikTok kwa sababu ni rahisi kupatikana katika simu na haitumii teknolojia nyingi hivo inakupa wepesi pale ambapo unaweza kufanya mambo yako ya kila siku kwa kupitia simu yako ya mkononi.

Mchezaji wangu bora wa mpira wa kikapu anaitwa hali kwa sababu ana urefu mzuri ambao unamsaidia kuweza kufunga magoli mengi na pia anaweza kukimbia sana hivyo inaweza kusababisha kutoa sapoti mzuri kwa timu yake na kuweza kufunga magoli mengi ambayo yanakuja kutufurahisha kama waonaji mpira wa kikapo.

Wakati mkuu wa kipindi cha mpira wa besiboli ni pale ambapo mchezaji anaweza kufunga magoli na kuweza kuwashinda maadui zake. Kipindi hicho huwa ni cha furaha sana, kinafurahisha kwani sisi waangaliaji wa mpira huo, tunaeza kushangilia na tunaweza kufurahi.

Naziamini kampuni zote za teknolojia kwa sababu zinaweza kufanya teknolojia kwa upande wetu inakuwa rahisi, hawajaweka vikwazo vingi ambavyo vyaweza kufanya utumiaji kuwa mgumu. Kwa hivyo, kampuni zote za teknolojia naziamini na nafurahi kuweza kuzitumia.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia ni kufua nguo kwa sababu huwa inachukua muda mwingi na mtu akifanya huwa anahisi amechoka. Ukiangalia nguo zipo za aina mbali mbali na zingine zinahitaji umakini zaidi. Kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo naichukia ukilinganisha na kazi nyingine yoyote ambayo mtu aneza akafanya nyumbani.

Rafiki yangu wa karibu, tuliweza kukutana kanisani, pale tulikokuwa, tukiabudu, hivyo tukaweza kupendana na tukaweza kuwa karibu. Huwa tunashauriana mambo tofauti, mambo mbalimbali na kuweza kusaidiana katika matatizo na katika raha. Ninampenda rafiki yangu na ninaweza kumwombea heri.